Mimi ni mtu wa jinsi ya kiume. Kwa hivyo napenda suruali. Huku kwetu nchini Kenya, suruali ndiyo inaovaliwa na wanaume ama watu wa jinsia ya kiume. Sipendi sketi kwa sababu sketi huvaliwa na jinsia ya kike.

Mimi sipendi kua mka na jua. Mi hupenda kulala mapema. Na penda kulala mapema kwa sababu mtu akilala mapema yeye huweza kupumzika. Na mtu akipata kupumzika inavyo faa yeye bila shaka ataweza kuamka mapema. Mtu ambaye ana amka mapema ni mtu ambaye hujishugulisha na shugulizake na kuzimaliza mapema sana.

Likizo langu la ndoto ni Zanzibar. Mi ningependa sana kuenda Zanzibar kwani ni ufukweni. Mi hupenda ufukweni kwa sababu ni kando hukuwa kando ya bahari. Napenda Zanzibar sana. Nikienda huko nitafurahi sana. Nitaweza kuogelea katika bahari. Na pia mtu ambaye ningependa kwenda na yeye huko ni mke wangu. Ambaye nampenda sana.

Mimi napenda sna kufuatili. Mojawapo ya matukio ya kitaifa ambayo nafuatilia ni vita ambavyo vinaendelea ukraine. Mimi kupitia mambo kupitia kwenda kupitia mimi kupenda matukio ya kimataifa mimi huweza kujifunza mambo mengi ya nayoendelea kote duniani.

Mimi napenda sana kujifunza historia jambo la kwanza ambalo linanifanya mimi kupenda historia ni kwamba mimi ni mwalimu na mimi hufunza historia. Mimi hufunza wanafunzi wangu somo la historia. Ni kupitia mambo ya kihistoria ndipo tunaweza kujua jinsi watu wa kitambo walivyo ishi. Ivo ndio sababu napenda kujifunza historia.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine wenzangu kwa kuwa na maadili mema kazini. Na pia mimi hujenga mahusiano kwa kuongea nao vyema kazini pia. Mimi huwahimiza wawe na umoja. Jambo hili hufanya wao wananipenda sana. Kwa hivyo hili hunisaidia mimi kujenga mahusiano na wao.

Mimi niko na mahusiano mema sana na wazee wenzangu. Napenda sana kuhusiana, kuongea na wazee wenzangu. Kwa sababu wao hunimiza jinsi ambavyo nafaa niishi hapa duniani. Wazee hawa mi huwasikiza kwa sababu wameeza kuishi maisha miaka mingi sana kwa hivyo wamepitia mambo tofauti tofauti. Wao hunipatia wasia ya namna ambavyo nafaa kushugulika na mambo ya duniani.

Ndivyo, mimi huweza, mimi huhifadhi kitu cha thamani. Kitu cha thamani ambacho nimweza kuhifadhi kwangu sana ni Bibilia. Na penda Bibilia sana kwa sababu hunisaidia mimi kusoma mambo ya mungu na mambo ya wokovu. Bibilia pia huweza kunielekeza jinsi ambavyo nafaa niishi katika maisha ya wakati wa sasa.

Mimiinapenda chakula ambacho kimepikwa na mafuta, lakini mafuta hayo yasikuwe mengi sana. Mimi hupenda mafuta kwa sababu mafuta hayo huweza kufanya chakula kinakuwa kitamu. Chakula ambacho kimekaangwa na mafuta ni chakula kitamu kuliko chakula ambacho hakijakaangwa na mafuta. Lakini sipendi chakula ambacho kimekangwa na mafuta mengi kwa sababu chakula hicho, hukuwa na mafuta mengi hukuwa na madhara katika mwili wa binadamu.

Chakula cha jadi ambacho mimi hukipenda sana ni chakula ambacho kinaitwa Mokimo. Mokimo ni chakula cha jadi cha huku nchini Kenya ambacho waluya wamekuwa wakipika kutoka kitambo. Chakula hiki kinapikwa baada ya kuponda viazi na maharage. Chakula hiki hukuwa kitamu sana na kinamanufaa sana katika mwili wa binadamu.

Mimi hupenda sana kunywa chai badala kahawa. Napenda kunywa chai kwa sababu hunifanya nasikia vyema sana akilini mwangu. Chai hio mimi huchanganya na maziwa na pia sukari. Na napenda kunywa chai mara mingi nikiwa nyumbani au nikienda katika mikahawa tafauti hapa nchini Kenya.

Ndivyo, nimeweza kushiriki katika mashindano tofauti, tofauti. Mashindano ambayo nimeweza kushiriki ni mashindano ya mpira wa kandanda. Mimi ni mchezaji wa mpira. Kwa hivyo, nimeweza kushiriki katika mashindano tofauti, tofauti, hapa ya kucheza mpira. Mashindano mengi ambayo nimejihusisha ndani, nimeyashinda.

Mimi ni mwalimu wa kiswahili katika shule ya kidato cha nne huku inchini Kenya. Nikona malengo tafauti, tafauti katika kazi yangu. Lengo la kwanza, mimi nataka wanafunzi wangu waeze kuelewa somo hili la kiswahili. Lengo la pili ambalo nikonalo kama mwalimu ni kwamba nataka wanafunzi hawa waeze kupita mtihani. Nitafurahi sana wanafuzi wangu wakieza pita mtihani.

Mfanya kazi mfanya biyashara mbora sana ambaye namjua hapa kenya ni mwename fulani ambaye anaitua gitonga julius. Napenda nafarahishwa sana na mfanya kazi huyu kwa sababu anabidi sana na pia anapenda kusaidia wenzake. Kitu cha muhimu sana ambacho alichofanya ni alieza kunishikilia mimi mkono na kuniyeleza namna ambavyo nafaa kufanya biyashara.

Umeme ni kitu cha muhimu sana hapa nchini na hata duniani. Kwa sababu kila mtu anategemea umeme siku hizi kwa kufanya mashuguli zao. Mimi kwa umeme ukipotea hutoka nje kutembea. Ni kingoja umeme urudi. Ni kwa sababu mimi natagemea pia umeme sana kwa kushuguli zao kama kuwona kutumia kompyuta na kuona televisheni.

Mimi hupenda joto kwa sababu huwa na kuwa nashida ya baridi. Baridi uniletea ugonjwa unayo ni hita asma. Kwa hivyo sasa mimi hupenda joto. Wakati wa baridi mimi kwa mfano huleta jiko kwenye nyumba ili iweze kunipea joto. Sipendi baridi hata kidogo kwa sababu huniathiri afya yangu.

Mimi hupenda kula chakula kinachoitwa ugali, jioni. Ugali ni chakula ambacho kimetongezwa kutokana na unga wa mahindi. Mimi kwa mara nyingi hukula ugali na nyama, jioni. Ugali huleta una madini kama carbohydrates. Na nyama nayo ina madini kama protini. Ambayo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu.

Kitu ambacho kimefanya mimi ucheke ni michezo ya sarakasi. Napenda sana kucheka nikiona michezo ya sarakasi. Kwa sababu michezo hiyo huchekesha sana na hufurahisha watu ambawu wanaona. Kwa mara mingi mimi huenda kuona katika mashule wanafunzi wakifanya mchezo ya sarakasi. Pia mimi huona kwenye televisheni watu wakifanga mchezo ya sarakasi wakiigiza watu kutumia mcheza ya sarakasi.

Mimi sipendi kuzungumza sana kuhusu siasa kwa sababu mara mingi watu ambao ujiusisha katika mazungumza wa siasa wawo hupenda kupigana ama hupenda kuleta vurugu. Siasa hapa inchini Kenya huleta mambo huleta ukosanisha watu na mimi si mtu ambaye ninapenda kukosana na watu kwa hivyo sipendi mambo yanayohusu mazungumzo ya siasa.

Mimi hmafanikio ya timu kupitia njia tafauti tafauti. Njia ya kwanza ambayo mimi kutumia ili kusherekea mafanikio ya timu ni mimi huweza kurukaruka juu na kusherekea. Jamba la pili mbalo mifanya ni mimi huweza kusherekea kwa kuenda pika chakula kitamu na ya kula na marafiki zangu ili tuweze kusherekea kwa pamoja.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni programu ya whatsApp. Mimi napenda kutumia programu ya WhatsApp kwa sababu programu hii huweza mimi kunisaidia kuwasiliana na marafiki zangu wenge ambao wanatoka katika sehemu, tofauti, tofauti hapa duniani.

La hasha, sijawai jifunza kucheza gitaa, lakini ningependa sana kujifunza gitaa hapo mbeleni maishani mwangu. Ningelipenda sana kujifunza gitaa kwa sababu mimi hupenda maneno ya muziki. Mziki ni sanaa ambayo inafurahisha sana na huweza kuliwaza watu wakati ambapo wakona mashida tofauti tofauti.

Ndivyo, kuna wakati yambapo mimi hutumia video katika mawasiliano na marafiki zangu. Mi hutumia platformu kama WhatsApp ili kweza kuwasiliano na marafiki zangu kupitia video. Video hizo ambazo mi hutumia kuwasiliano na marafiki zangu husaidia kuona jamba ambalo mwezako anafanya wakati ambapo mnazungumza.

Mchezaji bora ambao nishaimona akicheza mchezo wa kikapu ni Michael Jordan. Napenda mchezaji huyu kwa sababu alikuwa mmoja wapo wa wachezaji bora duniani mzima kucheza mpira wa kikapu. Mchezaji huyu alikuwa anafunga mabao mengi sana wakati ya mbapo alikuwa nacheza mpira huu wa kikapu. Jambo hili ilifanya akapendwa na watu wengi hapa duniani.

Ndivyo, napenda sana kuogelea. Napenda kuogelea kwa sababu niko na hiyo talanta ya kuogelea. Wakati ambapo niko kwa maji nikiogelea, mimi huweza kutoa fikra zangu zote mbaya mbaya akilini. Napenda sana kuogelea kwa sababu pia huweza kuniunganisha mchezo huu huweza kuniunganisha na marafiki zangu na watu pia mbali mbali hapa inchini.

Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo sana, lakini napenda chumba hicho. Chumba hicho kiko na rangi nye upe. Napenda rangi nye upe kwa sababu ni rangi ambayo inashiria usafi. Kitanda kilicho katika chumba hicho ni kitamba kinacho ridhisha sana. Kitanda kikubwa na kwa kitanda hicho mimi huweza kulala na kusikia vyema.

Programu ambazo mimi hutumia mara nyingi ni programu mbili pekee yake. Mimi hutumia programu ya WhatsApp sana kuasiliana na marafiki zangu. Walio hapa nchini na ambao wako ngambo. Pia programu nyingine ambayo mimi hupenda kutumia sana ni programu ya Adobe Premium Pro. Programu hii huwezesha mimi kufanya kazi yangu ya video editing.

Nimenuwa vitu vingi sana kwa kutumia simu. Hapai nchini kenya kuna platformu tafauti ambazo zinatuwezesha kununua vitu tafauti tafauti kutumia simu. Kwa mfano kuna programu ambayo inaitwa Jumia ambayo ime nisaidia mimi kununua runinga hata simu yangu pia niliweza kununua kutoka hiyo Jumia. Kwa kathalika nimenuwa vitu mingi sana kutumia programu hiyo ya Jumia kutumia simu.

Juisi ya matunda ambayo mimi naipenda sana ni juisi ambayo inaitwa pineapple. Napenda pineapple sana kwa sababu juisi hii imetengenezwa kutoka kwa mananasi. Napenda sana mananasi kwa sababu wanakuwa na taste tamu sana.

Mimi hutumia njia tofauti tofauti sana kupumzika. Njia ambayo mimi hupenda sana wakati ambapo napumzika ni kusikia muziki. Nikisikia muziki mimi huweza roho yangu huweza kutulia sana na pia kichwa changu kinaweza kufanya kitu ambacho kinaitwa meditation. Muziki hunisaidia mimi kufikiria mambo mengi ambayo hunituliza roho sana.

Nchi ambayo mimi ningependa kutembea hapa duniani ni nchi ya umarekani. Ningelipenda sana kuenda nchi hii ya umarekani kwa sababu nchi hii hukuwa na watu ambao ni wabunifu sana kisayansi. Mimi hupenda sayansi sana na najua kubwa nikienda katika nchi hii nitaweza kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na sayansi.

Sijiaweza kuvaa saa kwa sasa. Mimi hupenda saa sana lakini sipendi saa ya kuvaa kwa mkono. Hii ni kwa sababu mara nyingi nikivaa saa kwa mkono mimi huisi nikama mkono wangu ni mzito. Kwa hivyo sasa mihupenda saa ambayo ime kwa tu k s ukuta. Mara mingi nikitaka kutumia saa. Mimi hutumia simu yangu ambayo mimi hutembea na kila mahali.

Mimi nilipoamka asubuhi, kitu ambacho nilifanya cha kwanza ni, niliweza kupiga mswaki meno yangu. Baada ya kupiga mswaki, mimi niliweza kutengeneza staftahi. Staftahi ni kwa jina lingine ni breakfast. Baada ya kukunywa staftahi, niliweza kukaa chini na kuweza kufanya kazi yangu kutumia kompyuta.

Kifaa ya kiteknologia ambacho mimi siwezi bila kuishi ni simu. Simu ni kifaa cha muhimu sana cha kiteknolojia kwa sababu husaidia watu kuongea kimausiano. Na pia mimi simu hunisaidia kufanya kazi kwa sababu kuna programu mingi ambazo ziko kwa simu yangu ambazo hunisaidia mimi kufanya kazi.

Mimi hukaa mpaka saa tano usiku ndio ni lale. Hini kwa sababu, mimi huenda mazoezi, jioni, badia kumaliza kazi, jioni ya saa kumina, saa moja, jioni. Baadi ya kutoka mazoezi kwenye jimu, mimi hukuja naoga, kisha naanda chakula changu. Baada ya kuanda chakula, mimi hu kula, alafu naomba, kisha na lala.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo nayathamini sana kazini ni mafanikio ya kuongeza cheo, kuongezwa cheo. Kila mtu anayefanya kazi ye hukuwa na ndoto ya kuongeza cheo. Na wakati ambapo mtu anaongezwa cheo ye pia huweza kuongezwa hela zake ambazo analipwa. Kwa hivyo hili ndio jambo mimi napenda sana.

Mimi hutumia WIFI wakati mwingi nikiwa nikitumia vifaa kama simu na kompyuta. Natumia wifi kwa sababu wifi hukua si bei ghali ukilinganisha na data. Napenda wifi pia kwa sababu kiwango chake cha speed kiko juu ukilinganisha na kiwango cha data.

Mimi hushugulikia wateja wangu vizuri sana. Wateja wangu mara nyingi ni wale ambao mimi huwafanya kazi za online. Kwa hivyo mimi huwasiliana nao kupitia mtandao wa whatsapp ama mara nyingi pia na tumia gmail. Mimi huhakikisha kwamba nimewafanyia kazi njema. Na pia nimewasiliana nao vyemaili tuendeleze kufanya kazi yetu vyema pia.

Jambo ambalo uniwezasha mimi kukamilisha kazi kwa haraka ni kwamba mimi hukua nimejipanga. Wakati ambapo napata kazi mimi huandika chini namna ambavyo nafaa kushugulika ili kazi hiyo iweze kuisha kwa haraka na pia vyema. Wakasa wakati yambapo mimi huanza kazi mimi wakikisha kwamba nimefuata mtinto ambao niliandika chini na jambo hile unisaidia mimi kufamiliza kazi yangu kwa wakati.

Mimi hupenda kuvaa nguo ambazo zinaitwa sweatpants. Sweatpants ninguo ambazo zimeundwa kutokana na kotoni. Mimi huzipenda kwa sababu ufanya mtu ambaye amezivea anafeel akiwa comfortable sana. Pia mimi hupenda kuvaa ma t-shirt zenye zimeundwa na kotoni. Pia t-shirt hizi hukuwa very comfortable.

Mimi huenda mahali oa ibada maramoja kwa wiki. Mimi hupenda kuenda mahali kwa ibada kusababu hapa ndipo mimi huweza kujumuika na wenzangu na tuneza kumuabudu Mungu kwa pamoja. Mimi huwelewa kwamba ni muhimu sana kwetu sisi kama binadamu kumuabudu Mungu kwa sababu yeye ndio muumba wetu na yeye ndio ametupea uhai.

Ndivyo, nimewahi nunua tikiti za tukio. Tikiti za tukio ambazo nilinunua, zilikuwa tikiti za mchezo wa Kenya ukicheza na Madagascar, katika uwanja wa kasarani. Kasarani ni kiwanja ambacho mpira huchezewa. Mchuano huu ulikuwa wa mpira kati ya Kenya na Madagascar. Nlifurahia sana kuona mpira huo.

Sera ya kampuni ambayo mimi huona ikiwa ya muhimu sana ni sera ya nidhamu. Mimi huona kwamba ni lazima kila mtu katika anayefanya kazi katika kampuni yoyote awe na nidhamu. Kwa hivyo ni muhimu sana kila kampuni iwe na sera yake ya nidhamu. Sera hii ndiyo kunifurahisha sana katika kampuni zote ambazo mimi kuzifanya ni ya nidhamu.

Jambo ambalo napea kipaumbele kazini katika mawasiliano ni jambo la heshima. Mimi hupenda heshima kwa sababu ni kupitia kwa heshima ndivyo watu wanaweza kuelewana. Watu ambao wana heshima kazini bila shaka pia wao wana mawasiliano mema na wanaweza kuwasiliana vyema kazini.

Kumbu kumbu za shule ambazo na kumbuka ni wakati yambapo shule yetu niliweza kusaidia shule yetu kushinda mashindano ya mpira wa kandanda. Wakati huo nilikuwa na cheza nambari ya ti sana nilisaidia timu yetu kufunga mabao mawili. Tukapiga opponents wetu mabao matatu nilifrahia sana.

Kazi ambao mimi nachukia nyumbani sana ni kazi ya kuosha vyombo. Nachukia kazi hii kwa sababu mimi ni kijana wa jinsia ya kike. Na kwetu waschana ndio wanafaa kufanya kazi hizo za kama kuosha vyombo na kupika. Mimi huchukia sana kufanya kazi hii kwa sababu kazi hii uchosha sana.

Jamba la kwanza ambalo mimi hufanya wakati wa msongo. Wa kazi ni kwamba me hutulia. Me huamini kwamba utulivu. Ndiyo unaweza saidi ya mtu aweze kung'ang'ana na kazi ambazo ni mingi sana. Utulivu huo huweza kunisaidia mi kujipanga. Ili niweze kujua namna ambavyo naweza shughulikia kazi zangu za.

Kinywaji ambacho mimi hukipenda zaidi ni kinywaji cha juisi. Mimi hukipenda kinywaji cha juisi ya machungwa kwa sababu mimi huhisi kwamba kinywaji hiki ni kitamu sana. Mimi hukunywa kinywaji hiki wakati ambapo kuna jua na mimi huchukua kinywaji baridi ili niweze kupunguza joto. Mtu ambaye alinieleza ju ya kinywaji hiki ni dadangu mkubwa nampenda sana dadangu ju alinisaidia kuchagua kinywaji ambacho kina nifurahisha.

Utotoni, utotoni, nilikuwa napenda kucheza mpira sana. Mpira ni mchezo wa kuchaza mpira ni mchezo ambao nimeupenda tangu nikuwe mdogo. Napenda mchezo kuwa sababu na iliona kwamba nikona talanta. Kucheza na wazazi wangu walijaribu kwa udi na uvumba kunisaidia niendeleza talanta yangu.

Mimi hupenda upepo sana wala si AC. Napenda upepo kwanza wakati ambapo kuna jua. Kukiwa na jua na joto, mtu akitoka nje mahali ambapo kuna upepo, yeye huskia vizuri sana. Mahali ambapo kuna upepo ambao unanifurahisha sana ni kando ya bahari, kama Bahari ya Indian Ocean.

Utaratibu wangu wa jioni huanza wakati saa kumi na mbili jioni. Mimi huenda kwenye jimu kufanya mazoezi. Mpaka muda mida ya saa mbili usiku. Nikishatoka huko mimi hukuja naoga. Natayarisha chakula cha jioni, kisha nakula. Nikimaliza kula chakula hicho mimi huenda kitandani kulala.

Mimi ushugulikia makosa kazini kwa utaratibu sana. Jambo la kwanza ambalo mi ufanya ni kuangalia ni kwa nini makuisa hio imefanyika. Na namna ambavyo kosa hilo lineeza rekebishwa. Huo sina haraka wa kushugulikia makosa kwa sababu lazima niangalia pande zote. Na jambo ambalo li mefanya makosa hilo li kafanyika.

Ndivyo mimi hupenda kucheza michezo ya ubao sana. Mimi hupenda kucheza michezo hiyo kwa sababu inafurahisha na inaniunganisha na marafiki zangu. Michezo hiyo ya ubao pia hufanya, mimi sijihusishi na mambo mengi kama kutumia madawa ya kulevya. Mimi hujutumia mchezo huo kama namna ambavyo, namna ya kujiburudisha.

Mimi hungoja barua pepe karibu kila wakati wa siku. Kwa mfano, mimi naweza pata barua pepe kama kumi kwa siku moja. Niko na wateja wakazi zangu ambao wao hunitumia barua pepe kila wakati. Pia niko na marafiki wengi ambao wako inchi za ngambo ambao sisi hutumia huwasiliana kupitia njia ya barua pepe.

Mimi ni mtu kuwahi wala si wa kuchelewa. Tangu nikuwe mdogo nimefunzwa na wazazi kuwa mtu wa kufanya mambo kwa wakati. Jambo hili ufanya mimi niwe mtu wa kuwahi wala si wa kuchelewa. Jambo ambalo miufanya hili niweze niweze kuchelewa ni kuamba mimi ujitarisha mapema. Hili kuweza kutimiza kazi fulani au jambo fulani.

Rangi ambayo inanipendeza sana ni rangi ya rangi nyeupe. Mimi hupenda rangi nyeupe kwa sababu rangi hii huonyesha usafi. Na mimi ni mtu msafi kutoka tangia niwe mdogo kwasababu ni mefunzwa na wazazi wangu kuwa msafi. Kwa hivyo, mimi napenda rangi hii kwa sababu huonyesha kwamba mimi ni msafi.

Kazi ambayo mimi na ithamini zaidi ni kazi ya uwalimu. Mimi nathamini kazi hii kwa sababu mimi ni mwalimu wa kiswahili fasihi. Na thamini kazi hii kwa sababu huniwezasha mimi kukaa na wanafunzi na kuwafunza maadili mema katika jamii. Na thamini kazi hii kwa sababu kazi hii hunisaidia mimi kuelimisha watoto ambao baadae wao hukuja kuwa watu muhimu sana katika jamii.

Mimi hupenda kufanya kazi sana nyumbani kwa sababu mimi hukaa na wazazi. Napenda kufanya kazi kwa sababu hiyo ndiyo njia ya kwanza ambayo mtoto anaweza saidia wazazi wake. Wazazi wangu wameanza kuzeeka kwa hivyo hawana nguvu ya kufanya kazi. Jambo hili hulifanya mimi nawasaidia zaidi kwa sababu unajua hawana uwezo wa kufanya kazi mingi.

Zana za dijiti ambazo mi hutumia kila wakati ni kompyuta. Mimi hutumia kompyuta kwa kufanya kazi zangu za nyumbani na kufanyia wateja wangu kazi za video editing. Napenda sana kompyuta kwa sababu ni zana ya digitali ambayo inafaa iwe inatumika kila mahali.

Tunda ambalo linanipendeza sana ni machungwa. Napenda tunda la machungwa kwa sababu tunda hili ni tamu sana na hukua na maji mengi. Tunda hili lisaidia mtu kupata maji na pia linapatia mtu vitamin C. Napenda pia tunda hili kwa sababu mara mingi tunda hili huwa bei rahisi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni jambo ambalo nasema kuwa mtoto anafaa kuheshimu wazazi waki mimi kupenda jambo hili kuasababu huwezesha watoto kufanya mambo ambayo yanawapendeza wazazi jambo hili kufanya wajiebushe na mambo mabaya duniani.

Jambo ambalo linafanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni upendo. Mimi hupenda sana upendo kwa sababu watu ambao wanafanya katika watu wanafanya kazi moja wakiwa na upendo wao huweza kuwasiliana vyema. Na umoja ili waweze kutimiza kazi zao kazini.

Ndivyo, nishawahi fikiria kuanzisha kazi yangu amabiashara yangu. Mimi ningependa kuwa na biashara yangu kwa sababu ukiwa na biashara unaweza jiendeleza kivyako kushinda mtu ambaye ameajiriwa kazini. Kuwa na biashara ni kitu kizuri sana kwa sababu kina kufanya uwe na uhuru wa kufanya mamba yako.

Mimi hupenda kunywa kinywaji cha kahawa asubuhi. Mimi napenda kahawa kwa sababu kahawa huweza kunichangamsha na kunitayarisha kwa shughuli zote ambazo nafaa kuzifanya siku hiyo. Napenda pia kahawa kwa sababu ni tamu sana. Naipenda sana kwa sababu nitamu.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara nne kwa wiki mazoezi haya mimi ufanya nikiwa kwenye jimu napenda kuenda kwenye jimu hili niweze kuinua vyuma na pia niweze kufanya mazoezi ya kukimbia uko tani ya jimu ni vyema sana mtu kufanya mazoezi ya jimu kwa sababu yanazuia magonjwa na yanafanya pia mtu hazeki haraka.

Nyama ambayo mimi naipenda zaidi ni nyama ya ngombe. Napenda nyama ya ngombe sana kwa sababu nyama hii inakuwa hukuwa tamu. Nyama hii inafraisha na pia hukuwa na proteini mingi sana. Nyama hii pia huku kenya ni nyama ambayo ni bei rahisi. Kwa hivyo si ni nyama ambayo inaeza nunuliwa na mtu yoyote.

Chakula ambacho nakipenda zaidi ni ugali na kuku. Ugali ni chakula ambacho waluhya wanaoishi kenya wanakipenda sana. Ni chakula ambacho kimeundwa kutokana na unga wa mahindi. Napenda kuku nayo kwa sababu kwa chakula kitamu na kina proteini mingi. Kwa vile mimi napenda kufanya mazoezi, mimi hu rahisi kwamba kuku itanisaidia kujenga mwili wangu.

Stadi muhimu zaidi katika kazi ni ujuzi wa mawasiliano. Mimi huona kwamba ujuzi wa mawasiliano huweza kuraisisha kazi kwa sababu mawasiliano huweza kufanya wafanyakazi, waweze kuwasiliana vyema na waweze kutimiza malengo yawe katika kazi katika kazi yao.

Ndivyo mimi nimeweza kutembelea ziwa ambalo liko karibu na kwetu. Ziwa hili ambalo nilienda kutembelea linaitwa ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni baadhi ya maziwa makubwa sana hapa duniani na Afrika. Ziwa hili hutoa samaki ambao ni watamu sana wanaoitwa samaki wa tilapia.

Mimi hupenda mbua sana kuliko paka. Napenda mbua kuasababu mbua uweza kulinda binadamu. Kwa mfano kwetu katika boma yetu tukona mbua watatu. Mbua hawa ni wakubwa sana nao. Wawo uweza kutulindia boma kwa kuzuhia wezi wasingie katika boma hilo. Mbua pia nawapenda kuasababu ni wao ni wanyama ambao wana ucheshi. Wao hucheza na binadamu.

Mimi hutumia simu yangu kwa wakati mwingi sana katika siku moja. Mimi hutumia simu hii sana katika mazungumzo na marafiki zangu. Na pia katika kuwasiliana na wateja ambao mimi na huwafanya kazi. Mimi hutumia simu pia kujielimisha katika mambo tafauti tafauti. Kutumia mitandao kama youtube na x ama twitter.

Mafanikio ambayo nilipata kazini ni mafanikio ya kupandishwa cheo. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi huku nchini Kenya. Niliweza kufanikiwa na nikapandishwa cheo nikakuwa mwalimu mkuu katika shule hiyo. Nilifraia sana kufanyua mwalimu mkuu kusababu kazi yangu mungu walikuwa amainua kazi yangu.

Ndivyo nimewai kufuga mnyama. Mnyama ambayo nimawai mfuga ni ngombe. Mimi hupenda kufuga ngombe kwa sababu mimi ni mkulima hodari sana. Ngombe huyu ambayo nilifuga ni ngombe wa maziwa ambayo alikuwa natoa maziwa mengi. Nilufaika sana kwa ngombe huyu kwa sababu alikuwa natoa maziwa na nilikuwa nauza hayo maziwa na napata pesa.

Ndiyo mimi napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu huniwezasha kujua namna ambavyo watu wengine wanafikiria. Kuhusu mambo tofauti tofauti hapa duniani maoni ambayo mimi husoma mtandaoni hunielimisha sana kuhusu mambo tofauti tofauti.

Mimi hupenda kuchora sana. Kwa sababu niko na talanta ya kuchora. Nimekuwa ni kichora tangu, nikiwe mdogo. Wakati ambapo nilikuwa shule ya msingi, mbaka nimekaenda ni kakua kwa shule ya upili. Nimechora sana mbaka kuna wakati ambapo mi huchora, michoro yangu inanunuliwa na napata fedha kutoka kwa michoro hiyo.